Ya kuvaa mavazi mapesi kama vipuli. Uto wa faraja, hasa wakati wa joto. Pia hurahisisha uhuru wa mwili unapokuwa nyumbani. Ama pia ni sehemu ya mtindo wa maisha kisasa mradi tu yanavaliwa kwa mazingira yanayofaa. Ni muhimu pia kuzingatia maadili ya jamii na mahali ulipo kwa sababu kila vazi lina muktadha wake.

Kwa upande wangu timu ya mpira ya ruggby ya marekani nayoipenda zaidi ni new england free jacks, timu hii inashiriki katika ligi kuu ya Ruggby ya marekani inayo jilikana kama major league rugby MLR ninapenda timu hii kwa sababu kwa sababu kadhaa kwanza imeonyesha nidhamu, mshikamano na kiwango cha juu cha ushindani. Katika msimu ya ivi karibuni Pili Uongozi wa timu wa mbinu zao, uwanjani zinaonyesha wazi kuwa wanajenga timu kwa mtanzamo wa mda mrefu. Si kwa ushindi wa haraka tu. Pia Free Jacks wamechangia kukuza umarufu wampira wakiragibi katika eneo la New England. Jambo linalo ipa timu heshima zaidi miongoni mwa michezo mikuu ninayo kumbuka ni mchezo wa fainali walio cheza kushinda ubingwa wa ligi ambapo walionyesha umakini mkubwa kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mchezo. Ulikuwa tu mchezo uliosimua. Wenye ushindani mkali na uliwaonyesha uwezo wao wakucheza chini ya presha kubwa upande wa wachezaji, mchezaji ninaye mpenda zaidi ni nahodha wa timu kwa ujumla. Kwa sababu anaonyesha uongozi mzuri ndani na njee ya uwanja. Ana hamasisha wenzake. Ana hamasisha wenzake kweli. Anacheza kwa Bidii Na mara nyingi huchukua jukumu. Kuongoza timu wakati mambo yanapokuwa magumu. Wakati timu ya inapocheza nahisi msisimko. Msisimko fulani. Furaha wakati mwingi wasiwasi. Kila mchezo hunifanya nahisi kama mimi ni sehemu ya timu. Yani ni kama niko pale uwanjani hasa wanapocheza vizuri au wanapopampana hadi dakika ya mwisho. Ushindi huniletea furaha. Furaha kubwa na hata wanaposhindwa. Hujifunza kuthamini, juhudi na kujitolea kwao.

Kinachonipa motisha kazini ni mambo kadhaa muhimu. Kwanza, ninapata motisha ninapohisi kuwa kazi ninayofanya ina maana na inaleta mchango mchanya. Mchango chanya eh, kujua kwamba juhudi juhudi zangu zinasaidia wengine au zinatutatua tatizo fulani hunifanya nifanye kazi kwa bidii na kwa kujituma. Pili, pili ni kujifunza na kujiendeleza hunipa motisha kubwa. Ninapopata fursa ya kuongeza ujuzi mpya, kupokea maoni ya kunijenga au kukabiliana na changamoto mpya, huhisi ari ya kufanya kazi inayoongezesha, inayoongezeka. Tatu, mazingira mazuri ya kazi nayo ni chanzo kikubwa cha motisha. Kushirikiana vizuri na wenzangu, kuheshimiwa na kufanya kazi katika mazigira yenye mawasiliano ya wazi hunifanya nijisikie vizuri na kuongeza hamasa ya hamasa ya kufanya kazi kwa ufanisi. Mwisho, kutambuliwa na kuthaminiwa kwa kazi nzuri hunipa moyo sana. Sio lazima iwe zawadi kubwa, hata pongezi ya au shukurani ya dhati hunifanya nijisikie kuwa kazi yangu ina dhamani. Kwa jumla, motisha yangu kazini hutokana na mchanganyiko wa kusudi, maendeleo, binafsi, mahusiano mazuri kazini na kuthaminiwa. Hayo tu.

Ndoto yangu kubwa ni kusaidia watu wengi iwezekanavyo kupata maarifa, kujiamini, na kufanya maamuzi bora katika maisha yao. Ni natamani kuwa chanzo cha msaada kinachopatikana kwa urahisi. Iwe ni katika elimu, kazi, ubunifu, au changamoto za kila siku. Ndoto yangu ni kuona tu akisoma, anaelewa kisha anachukua hatua inayobadilisha maisha yake kwa njia chanya. Pia nina ndoto ya kuchangia maendeleo ya jamii kwa kukuza mazungumzo yenye heshima. Fikra apana na ushirikiano katika ya watu wa tamaduni na mitazamo tofauti. Kwa kifupi ndoto yangu kubwa ni kuwa msaada wa maana katika safari ya wengine. Hata kama ni kwa neno moja, wazo moja au mazungumzo moja kwa wakati ya.

Baada ya shughuli za mchana kuisha mimi huanza kwa kupumzika kidigo na kutafakari siku yangu. Wakati huo hutumika kupanga mambo ya kesho au kumaliza kazi ndogo ambazo haziitaji umakini mkubwa mchana. Kwa kawaida huanza kupumzika rasmi majira ya saa kumi na mbili jioni. Mnapo hisi kuwa mwili huu na akili vinaitaji utulifu. Wakati huo wachana na kazi nzito na kujielekeza kwenye shughuli za kuniburudisha au kunituliza. Si andai sheree kubwa za jioni lakini napenda shughuli ndogo ndogo za kunipafuraha kama kusikiliza mziki, mtulifu, kuangalia kipindi kifupi cha televishoni au kuzungumza na watu ninao wajali. Wakati mwingine kusoma kitabu au kutafakari kimia kimia hunipa amani ya pekee. Kabla ya kulala hujianda kwa utaratibu maalumu huakikisha mazingira ya kulala ni tulifu upunguza matumizi ya vifa ya kielektroniki. Na hujaribu kutuliza mawazo kwa kuvuta pumzi taratibu hatua hizi hunisaidia kupata usingizi mzuri na wa afya. Wakati wa jioni na hisi furaha ya utulifu na kuridhika.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia zinazosaidia kupumzisha akili na kujiendeleza binafsi kwanza napenda kusoma vitabu au makala mbali mbali ili kuongeza maarifa na kuelewa mambo mapya kusoma hunisaidia kufunza mawazo na kunifanya nitazame dunia kwa mtazamo mpana. Pili, hutumia muda wangu wa bure kusikiliza muziki au kutazama vipindi. Pia napenda kuwasiliana na watu ninaowajali. Kwa njia ya simu, huwa nawaandikia barua pepe. Wakati mwingine hutumia muda wangu wa bure kutafakari kupanga maelezo au kufanya shughuli nyepesi za ubinafsi kama kuandika au kufikiria mawazo mapya.

Mfanyibiashara bora ninae mjua ni Jack Ma. Mwanzilishi wa kampuni ya Alibaba kutoka China ninampenda jack ma kwa sababu ya uvumilivu maono na ujasiri wake. Kabla ya kufanikiwa alikataliwa mara nyingi katika masomo na ajira lakini hakukata tamaa. Badala yake aliendelea kuamini wazo lake la kujenga jukwaa la kuwasaidia wafanya biashara wadogo kufanya biashara mitandaoni. Kitu cha jabu ninacho kumbuka alichofanya ni kuanzisha alibaba bila kuwa na maarifa makubwa ya teknolojia wala mtaji mkubwa mwanzoni hii inaonyesha kuwa si lazima mtu awe mtaalamu wa kila kitu ili kufanikiwa. Bali awe na wazo dhamira na timu nzuri. Kutoka kwake ninajifunza umuhimu wa kutokata yani kutokata tama kuthubutu kujaribu mambo mapya na kujifunza kutokana na kushindwa. Ninapo ninapo fikiria jinsi anavyofanya biashara nahisi kuvutiwa na ku hamasika. Anafanya biashara kwa mtazamo wa muda mrefu. Kwa kuzingatia ubunifu na mahitaji ya watu jambo linalo mfanya kuwa mfano mzuri kwa wafanya kazi wengi duniani.

Ninachopenda kuhusu shirika langu ni mambo kadhaa yanayo nifanya kazi iwe ya maana ya yenye yenye tija kwanza napenda lengo la shirika pili napenda msisitizo wa ubinafsi ubina ubunifu na ujifunzaji endelevu. Tatu madali ya eshima na wajibikaji ambao ni ambao ni jambo yaani jambo la muhimu sana.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni wekazaji wazi na ufanisi wa taarifa ili kuhakikisha kila mtu anapata ujumbe sahihi kwa wakati unaofaa haya kuna uwajibikaji wa kueleza kwa wazi, ni jambo moja, kusikiliza kwa umakini, kuhakikisha taarifa inafikishwa kwa njia sahihi. Kuhusisha wadau wote muhimu na mara ya mwisho ni kutoa mrejesho. Badala ya kutoa mataarifa ni muhimu kupata maoni ili kujua kama ujumbe umeeleweka. Na kutimizia madhumuni yake. Kwa kifupi, kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kila taarifa inafishwa kwa uwazi, kwa wakati na inayoeleweka huku ikijenga uhusiano mzuri na utendaji bora kazini.

Naam nitapiga kura kwa sababu kura zina umuhimu. Umuhimu wa kupiga kura kura ni njia ya kila raia kushiriki katika uongozi wa taifa na kuathiri maamuzi yanayohusu maisha yao mbinu za ama ni mbinu za kufanya uamuzi sahihi kumchagua kiongozi mwenye unaotaka kwako mwenyewe. Bila kuchaguliwa na mtu mwingine hilo ni chagua lako.

Chakula chenye mafuta kidogo cha afya. Kama mafuta ya mzaituni, karanga, utoa nguvu kwa mwili au akili bila kusababisha madhara makubwa. Kwa hivyo mi ayo mafuta ndio nayo yapenda. Na yapenda yakiwa kwenye chakula. Chakula kisicho na mafuta au chenye mafuta kidogo sana. Pia ikizuri kwa udumisha hafya. Lakini mara nyingi Akitoa Akitoa Akitoa Radha au nguvu ya kutosha. Kwa mlo kamili mchanganyiko uo uwakithi Lishe Bora na pia ufanya chakula kuwa kitamu zahidi.

Naam napenda kuendesha baisikele. Kwa sababu ukiendesha baisikele pia ni zohezi unayoifanya pia nza kuendesha baisikele wakati unajihisi weo ni unataka tu kujifrahisha So uneza kutumia baisikele. Unaendesha pia nimesema inasaidia kwenye zohezi la mwili.

Minapenda sanaa ya sanaa sanaa kuna sanaa tufauti kuna sanaa ya sahuti na mziki sanaa ya mwendo sanaa ya kidigitali na teknolojia. Pia kuna sanaa ya kuona sanaa ya kuandika na fasihi sanaa ya kuigiza minapenda sanaa sanaa ya sahuti na mziki. Dio yenyewe unifanya na frahai kwa kawaida naipenda tu.

Naam napenda kuongelelea kuhusu siasa. Siasa ni shughuli au mchakato na husisha utawala maamuzi ya kitaifa au uongozi wa jamii. Inahusisha jinsi watu wanavyo panga kushirikiana na kuamua maswala yanayo dhiri jamii zima. Kama sheria sera au rasmi kama rasimali za taifa kuna vipengele muhimu vya siasa, uongozi wa madaraka, uchaguzi na demokrasia, serikali na sera, mizani ya maslai, mizungumzo ya kisiasa. Inao husu mabadiliko ya nguvu za kisiasa ndani ya jamii, kama mapinduzi, mabadiliko ya serikali, au mabadiliko ya sera.

Mwaka mpya una mambo mapya unasherehekea unaanza mambo mapya. Shughuli mpya. Kuseti yaani kupanga mambo ambayo utayafanya hapo katikati ya mwaka mwanzo wa mwaka katikati na mwisho wa mwaka. Pia shughuli mingi mingi na za kazi kikazi na vile nitakuwa tu nitaimarisha afya yangu mwakani.

Likizo yangu ya ndoto. Mahali naweza penda kwenda ni mahali naezapenda kuenda ni kutembelea Mombasa Mombasa hapo baharini ambapo napenda tu kuogelea yale maji ya baharini. Chenye naweza penda kwenda kuona huko ni kuogelea, kujfurahisha, na yaan kutuliza moyo nakutuliza akili. Naezapenda kusafiri na familia yangu ama mpenzi wangu, unajua ukiwa na mpenzi uko na utakuwa tu na shirika yaani utakuwa na shiriki mzuri. Uko nitahitaji kutembea kuona sehemu mbali mbali. Kuona yaani mahoteli mbali mbali na vitu mbali mbali. Kwa sababu kule Mombasa hiyo bahari yake huwa a kuvutia sana.

Napenda tu mapenda kuifanyia mambo mengi. Familia yangu napenda kuinua kupata na majaka kama la maugonjwa. Sipendi napenda tu ikae salama hivo tu familia yangu naipenda tu ikue salama afya njema matatizo kidogo sipendi kuona.

Mara mingi programu zenye tunazotumia kuna kuna programu tofauti. Mara nyingi kuna mfano whatsapp, gmail, google meet, tiktok, microsoft word, zoom na kadhalika. Kwa sababu ninazitumia kuwasiliana na marafiki na familia. Zinarahisisha mawasiliano na kufanya kazi iwe rahisi.

Na chofanya wakati wa msongo wa kazi ni kujipanga, na stahili kujipanga. Kuona ni gani litaanzia, ni gani pia nitegee muda wangu wa kupumzika kando. Si kila kujiskumia kazi, takuwa tuna na jiova, ntakuwa tu naji zidisha kazi mingi So naitaji kupanga kazi pia nipange kwa kazi niweke mda wa kupumzika.

Starehe starehe za muhimu sana kwa sababu starehe zinapumzisha akili napunguza mawazo pia starehe starehe ni nzuri na wakati napotaka kufanya sherehe not sherehe but starehe huwa natafuta tu kiwango kizuri cha pesa natega kando. Hicho ni cha starehe pekee yake jipigisha starehe zangu. Starehe huwa sichanganyi na kazi. Starehe ni baada ya kazi.

Mfereji wa TV ninaoupenda zaidi ni BBC, CNN, NTV, KTN, Ajit Zajera. Na nazipenda kwa sababu nanipa taarifa za haraka na za kunimanika, kuimanika, kuaminika. Napenda vipindi vya habari mfululizo na mfululizo wa historia au filamu za elimu.

Mawasiliano kuna njia mingi za mawasiliano kuna mawasiliano ya moja kwa moja. Kupitia barua pepe kupitia njia ya simu kuandika kuandika barua. Na pia kutumana kutuma mtu ule anaitwa messenger. Kwa hivyo mi napenda kwa njia ya simu. Na pia ile ya moja kwa moja ndio maana majibu hayachelewi. Majibu huwa hapo kwa hapo. Kuna kuongojea, kuna kuchelewesha kama vileo ukituma barua pepe, barua pepe ujumbe unabebwa na barua pepe huwa huwa unachukua muda mrefu.

Mimi manguo zangu hungarisha nafua nguo mara tatu kwa wiki hiyo ni jumatatu, jumanne na jumamosi. Siku ambazo niko sina kazi mingi za kufanya. Niko niko yaani niko free.

Changamoto ambazo zinazokumbana nazo kazini ni kama vile wakati sielewani na wafanyakazi wenza. Hilo linaleta changamoto kwa maana hawanielewi pia lugha lugha kutofautiana kilugha. Wakati wanatumia lugha sielewi ama natumia lugha hawaelewi. Hilo pia ni changamoto ambalo linasababisha kuporomoka kwa kazi naam.

Kuboresha michakato ya kazi ni muhimu ili kufanya kazi iwe rahisi, yenye tija na yenye matokeo bora, hapa kuna njia kadhaa za kufanya kama vile kupanga kazi mpangilio, kutumia teknolojia. Kuchumbua kazi zilizopita, lati kushindwa kuchambua kazi zilizopita, kujifunza na kuendeleza ujuzi. Na pia kuna kuwashirikisha wengine. Njia hii pia huongeza uhamasishaji na mshikamano wa timu. Kwa kifupi kuboresha michakato ya kazi kunahusisha kupanga, kutumia teknolojia, kujifunza kutokana na uzoefu na kushirikiana na wengine. Ili kazi ifanyike kwa urahisi na kwa matokeo bora.

Mahusiano yangu na wazazi wangu ni ya karibu na ya heshima. Tunaele wana vizuri wana niunga mkono na wana nisaidia kufanya maamuzi sahihi. Wakati nilikuwa na kazi ngumu ya shule wali nisaidia kupanga kupanga mda na kunipa motisha. Nahisi furaha na usalama nikipokuwa, nik ninapokuwa pamoja na hao.

Naam, ndiyo, napenda kujifunza historia. Kwa sababu, napenda historia kwa sababu hunisaidia kuelewa. Kuelewa, tulikotoka kama jamii na kwa nini mambo ya kwa jinsi yalivyo leo. Historia, historia hutoa mafunzo muhimu kuhusu, mafanikio na makosa ya watu wa zamani. Jambo linalonisaidia kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi bora. Pia kujifunza historia hunifanya kuthamini tamaduni, mapambano na mchango wa watu mbalimbali. Kwa jumla napenda historia kwa sababu inanipa maarifa mtazamo mpana wa maisha na hekima ya kujifunza kutokana na yaliopita.

Chumba changu cha kulala si kikubwa sana ni kidogo tu kiasi. Kuta zake zina rangi nyeupe nyeupe pepepe. Kitanda changu kinavyoridhisha. Kinaridhisha tu vizuri. Yani usingizi wa kenyewe huwa mzuri. Naeza kuona tu. Nikiangalia kwenye dirisha yangu naeza ona miti ambayo imepandwa huko nimepanda huko kwenye huko nje. Chumba changu nakipenda zaidi. Chumba ambacho nachokipenda zaidi hapa chumbani ni chumba cha maukuli kwa kizuri. Nimekieka televisheni mahali huwa nangalia tu news na natazama maigizo fulani.

Hali ya leo, ni jua tu. Tu, joto yenye liko we, pia mavazi yenye nimevalia ni vesti tu, nguo nyepesi kwa sababu kuna joto. Hali ya hewa, inaruhusu tu, valia tu, short, vest, na pia zikuwe nyepesi, maana joto hapa ni mingi. Hali kama hii ya hewa ni kuanika tu kama mahindi yakauke, yanakausha mahindi, vyakula vya shambani hivyo, vinakaushwa na hili hali ya hewa.